Nachaji kifaa changu mara moja kwa siku kwa sababu matumizi yangu yana dhibitiwa vizuri. Natumia kifaa kwa kazi muhimu tu. Hupunguza programu ninazokula betri sana na kuzima data au wifi nisipo kitumia. Pia kuchaji mara moja husaidia kulinda betri isiharibike haraka. Hiyo kifaa hudumu kwa muda mrefu na kunipa utulivu wa matumizi kila siku.

Napendelea mazigara turivu ya kazi kwa sababu hunisaidia kuzingatia kazi vizuri upunguza msongo wa mawazo. Kuongeza ubunifu kwenye utulifu nafanya maamuzi bora. Nakamilisha majukumu kwa haraka na raisi amani inayo nifanya nifanya kazi kwa ufanisi zaidi.

Napanga wiki yangu ya kazi kulingana na vipaumbele vya kazi. Muda uliopo na malengo ninayotaka kufikia. Hugawa kazi nzito na nyepesi kwa siku tofauti. Kuweka muda wa mapumziko na huhakikisha kazi muhimu zinaanza mapema ili wiki iende kwa mpangilio mzuri na bila msongo wa mawazo.

Napenda kuangalia nyota. Sababu hunipa utulivu wa mawazo na kunifanya rahisi kushikamana na ulimwengu. Kuangalia nyota hunikumbusha ukubwa wa maisha. Kupunguza msongo wa mawazo na hunipa muda wa kutafakari na kupata amani ya ndani.

Napenda kusoma maoni mutandaoni sababu kuna nipa mtazamo tofauti na maoni ya watu kuhusu jambo fulani. Hii usaidia kuelewa isia za wengine, kujifunza mawazo mapya na kufanya maamuzi bora zaidi kwa kuzingatia uzoefu na maoni ya wengine.

Kinachonipa motisha kazini ni kutimiza malengo. Kwa sababu kunipa hisia ya mafanikio na kuridhika. Kila lengo nililolitimiza unipa nguvu ya kuendelea kufanya kazi kwa bidii. Kunionyesha maendeleo yangu na kunifanya niwe na ari ya kufanikisha malengo mapya ya ujasiri zaidi.

Napenda kwenda pwani kwa sababu inanipa nafasi ya kupumzika. Kufurahia upepo safi wa bahari na kupangilia mawimbi yanapo puliza akili yangu. Pia ni nafasi nzuri ya kufikiria kwa utulivu na kufurahia. Mandhari ya asili ambayo hunifanya nijisikie huru na mwenye furaha.

Natumia muda wa mapumziko mtandaoni kwa sababu kunanisaidia kupumzika akili baada ya kazi. Kuangalia habari na mitandao ya kijamii na kuwasiliana na marafiki au familia. Pia huniwezesha kujifunza mambo mapya ya kufurahia burudani kidogo, bila kuathiri majukumu yangu ya kazi.